Ni kipindi gani cha televisheni ninachokipenda. Kipindi ninachokipenda cha televisheni kabisa. Ni kipindi cha inspekta mwala. Kipindi hicho ni kizuri sana. Na mi huwa nasikia kinanifaa maishani mwangu sana. Mwanzo, kipindi hicho kinaelezea kila kitu. Inayoendelea nchini Kenya. Vile watu wanaishi na wenzao. Na vile polisi wanapambana na watu. Pengine majambazi. Ama vitu zozote zikitokea. Kipindi cha inspekta mwala. Kina mhusika mkuu ambaye anaitwa inspekta mwala ye ni mkubwa wa stesheni ya polisi. Yei ako na vijana wake ambao ndio wanafanya kazi pale stesheni. Na wanang'ang'ana sana kujaribu, wakijaribu juu chini. Kupigana na uhalifu. Mara mingi unapata vile wale polisi wana wanadeal na wale majambazi. Wanadeal nao kwa njia mzuri sana. Na pia kipindi hichi kinaelezea vizuri. Vile nchini Kenya Ujambazi, wizi. Na vitu kama vile vinavyoendelea. Kipindi hichi pia. Kinaelezea mambo ya ufisadi. Vile wanapolisi wanachukua hongo. Wanapolisi wanatumwa na wakubwa wao. Wanaenda barabarani. Wanapata gari ambayo ina makosa. Badala kushika gari ile. Polisi yao wanaamua kuchukua hongo. Ni better wachukue hongo kuliko washike wale watu. Napo ndipo unapata maajali zinafanyika. Kwa hivyo kipindi hichi ni kama kioo cha jami. Ni kioo cha Kenya. Kinaelezea vizuri sana vile Kenya inafanya kazi. Na kinaelezea tu. Si wanapolisi wote wafisadi. Kuna wanapolisi wengine ambao wanachukia ufisadi kabisa kwa kipindi hicho kuna polisi ambaye anaitwa Abdi. Polisi ambaye anaitwa Abdi. Uyo ndio ule polisi mfisadi kabisa katika stesheni hiyo. Na kuna polisi wenzake kama vile bokelo Bokelo ye si mfisadi hapendi ufisadi. Na anajaribu sana kumaliza na ufisadi katika stesheni. Lakini Abdi anatumika kuonyesha kuwa kuna polisi wabaya. Nchini ama katika stesheni za polisi. Na wenye wanadhulumu, wananchi, wa kawaida. Na wenye wanachukua hongo. Wanapenda kuchukua hongo. Kwa ujumla, kipindi hiki kinaelezea zaidi vile nchini Kenya huwa kunakua. Kipindi hiki ni kama kioo cha jamii. Kinaeleza vile mambo ya hukuwa Kenya. Vile wahalifu wanakuwa. Na vile wahalifu wanaendeleza mambo yao ya kihalifu.

Vile ninavyojenga mahusiano na wafanyekazi wengine, kwanza, mimi ni mskivu sana. Nasikiza kila kitu ambacho wafanyikazi wengine wanasema. Tukiwa kwa makundi yetu, sijifanyi mjuaji, sijifanyi najua yote, nasikiza mtu mwingine nimsikie pia yeye anasema nini. Ju pia mwenzako anaeza kuwa na kitu kizuri cha kusema, ambacho kinaweza kikakuja kikakusaidia hapo baadae. Kwa hivo kwanza mi nasikiza kila mtu kwa makini, na nafanya, nahakikisha, anajua, anasikizwa. Hii inamfanya pia yeye anasikia kuwa anasikizwa nafanya uhusiano wetu unakuwa mzuri. Pili, mahali ambapo sijaelewa, mimi huuliza maswali. Kwa mfano, tuko katika kundi letu, mtu ananielezea kitu. Na nahisi ni kama sijaelewa kitu fulani amesema. Inabidi naeza kumuuliza maswali. Ju nikiuliza swali, tunaeza kusikizana vizuri na hakuna makosa itatokea wakati tutakuwa tunafanya kitu kikubwa. Kwa hivyo lazima nimuulize maswali mahali sijaelewa, so namsikiza vizuri, halafu badae namuuliza maswali. Kama sijelewa mali, na muuliza maswali. Anahisi pia yeye anafaa. Anaisi pia mchango wake katika kundi lile, na katika kampuni lile, ni la manufaa. Tatu, mtu anapofanya kitu kizuri, lazima nimtaje, na nijulishe wengine, mtu amefanya kitu mzuri. Kwa mfano, tuseme tulikuwa na kazi ambalo tulikuwa tunafanya. Na mfanyikazi mwenzangu mmoja, akatoa point ambayo ni mzuri sana. Mimi nitakuja mbele ya wafanyikazi wengine na nitawaambia kuwa mfanyikazi juma, amefanya kazi safi sana. Ama mfanyikazi amina, amefanya kazi safi sana. Yeye ndo amesababisha mambo yetu yakaenda kuwa mzuri. Kwa hivyo nawapongeza, wanapofanya kitu mzuri nawapongeza. Pia nafanya wanahisi kuwa kazi yao, inaheshimika, inapendwa. Nyingine wanapofanya makosa sitabembeleza tu nitawaambia wazi bila kuficha. Ntaambia kwa mfano nani hapa na hapa ulifanya vibaya. Hapa na hapa ulifanya vibaya. Lingine nauliza maswali ya kufuatilia. Kwa mfano nimefanya kitu naeza ita mfanyakazi mmoja nimuulize hapa na hapa nikifanya hivi na hivi kutakuwa aje. Ama hapa na hapa nikifanya hivi kutakuwa aje. Kwa hivyo sijitegemei peke yangu. Nahakikisha kuwa pia mchango wao katika kampuni unasikilizwa. Hii inafanya wanasikia pia wao mchango wao katika kampuni ni la maana. Tena mara mingi tukifanya kazi halafu tumalize. Nahakikisha tumepika kitu kama kahawa ama chai kwanza. Tunakunywa tunasherekea mafanikio yetu pale kazini. Hii inafanya tunakuja tunakuwa pamoja. Tunakuwa ni kama sisi ni familia moja wala si wafanyikazi. Tunakuwa ni kama ni familia moja.

Swali hili kama napenda kucheza na watoto, mimi walai siwezi kudanganya, napenda kucheza na watoto sana. Kucheza na watoto, si tu kama kucheza na watoto, pia mimi nadhani huwa kunanisaidia kiakili. Kwa mfano tuseme kuna kitu imenifanyikia, mimi nimeingia pale kazini, kazi imekua ngumu, nikatoke nje kwenda kuzurura kidogo, napata kuna watoto pale nje wanacheza mpira, nitaenda na nijiunge na wao. Nikienda kucheza ule mpira, wakati napomaliza kucheza ule mpira, nasikia akili yangu imetulia, nasikia sasa naezafikiria nikiwa akili iko free vizuri. Napenda kucheza na watoto tena kwa sababu, watoto ni viumbe wazuri sana. Ukucheza na watoto pia, unawajengea siku. Mtoto akienda aseme nimecheza na mtu fulani, nimecheza na mtu fulani na ni mkubwa. Inaonyesha pia hiyo si utoto ako nayo, inaonyesha kuwa hii ni mchezo lazima upitie hapo. Napenda kucheza na watoto tena kwa sababu, inawapatia motisha na morali ya kile wanachofanya. Kwa mfano ukienda ucheza na watoto mpira, wanaona wewe uko na umri mkubwa, lakini unaezapata wakati wa kwenda kucheza na wao mpira. Inawapatia motisha, kuwa hii mpira si kitu kibaya, hii mpira ni kitu kizuri. Na watoto pia wanapenda kucheza na watu wakubwa. Ukiona mtu mkubwa anacheza mpira, wanajua basi, hiki ni kitu kizuri na kinanifaa. Hiki kitu nitaona manufaa yake baadae. Na lingine, ukienda kucheza na watoto, kuna vile unajikumbusha, unakuwa na kumbukumbu ya hapo zamani. Kama ni mpira unacheza na watoto, unapata kukumbuka hapo mwanzoni ukiwa mdogo na wewe pia, vile ulikuwa unacheza mpira. Kama ni kalongolongo unakumbuka vile ulikuwa unacheza game hiyo, unakumbuka hizi michezo zote. Kwa hivyo pia ni mchezo kucheza na watoto pia inamanufaisha ju nafanya. Unaelewa na unakumbuka, zile vitu ulizokuwa ukifanya, ukiwa mtoto pia, na unafurahia. Hadi ulikuwa umekasirika. Unaona watoto wanacheza mpira mahali fulani. Wewe ukaenda ukacheza na wao. Unapata furaha imekurudia. Nawe pia uanafurahia na una enjoy kama wale watoto. Kwa hivo swali hili kama napenda kucheza na watoto. Mimi napenda kucheza na watoto sana ju noana kucheza na watoto kuna manufaa mingi sana. Na kwanifaa sana maishani mwangu.